Utafiti ni kazi ya kuangalia tatizo, kuuliza maswali, na kujaribu kupata suluhisho. Utafiti hutumika kuchunguza vitu kama mambo ya shule, mambo ya chuo kikuu, mambo ya biashara, mambo ya afya, na mambo hata yanayohusiana na jamii. Kwa utafiti, kuna hatua tofauti tofauti za utafiti. Kwa mfano, kuchagua tatizo au swali la utafiti. Huenda, unataka kuuliza kip jambo ambalo linafanya wanafunzi kufeli mitihani yao. Unafaa kujua kama ni hiyo lengo yako ya kutaka kujua mbona wanafunzi wanafeli. Ndiposa ukaweze kujua maswali ya utafiti ambayo utaweza kuwapea. Jambo la pili ni kukusanya taarifa. Unatafuta unafaa utafute habari kwa vipengele tofauti tofauti kama vitabu, internet na hata mahojiano. Wakati mwingine, unaweza ukaandika karatasi na uandike maswali yako kisha uwape wanafunzi wakaweze kujibu maswali hayo. Watakapojibu maswali hayo, utaweza kukusanya taarifa yako vyema. Hatua ya tatu ya utafiti ni kuchambua data. Watakapokupa majibu yao, hii ni wakati ambapo utakuja uketi chini na uanze kuchambua data moja kwa moja, majibu ambayo ulipewa, na hata vitu ambavyo ulitazama kwenye internet, kwenye vitabu, maswali ambayo walijibu katika mahojiano na hata utatumia katatasi zilizokuwa na maswali wakajibu na kukurudishia. Hatua ya nne ni kutoa hitimisho. Utaweza kutoa hitimisho, huweza utaelewa utaweza kuelewa majibu uliyopewa ama mambo ambayo wanafunzi walieleza haswa nini kinachofanya wafeli mitihani yao. Kisha, utakapomaliza kuelewa, utaweza kuhitimisha kwa kutoa usaidizi. Kwa mfano, unaweza ukawauliza katika mahojiano je, ni jambo lipi mngependa ligeuzwe ama liwe bora ndiposa mkaweze kupita mitihani yenu. Kwa kweli, majibu ambayo watakupa ndio utayotumia kufanya hitimisho kwa kujua ni usaidizi upi wanafunzi hawa watahitaji ama shule hiyo itahitaji. Hatua ya mwisho ya utafiti ni kuchapisha matokeo ambayo utakuwa umeyapata. Unaweza ukachapisha matokeo yako kwa ama katika ripoti. Unaiandaa kichwa, matokeo na kila kitu. Ndiposa walimu ama watu wataweza kuelewa kwa nini jambo hilo linatendeka. Pia unaweza ukachapisha makala na hata unaweza ukaandika kwenye internet ambayo unaweza kuweka kwenye blog. Kwa kweli, utafiti una manufaa kadha wa kadha. Unapofanya utafiti, unaweza kupata maarifa mapya. Pia, inakupa uwezo wa kutatua matatizo ya kijamii, ya kisayansi na hata matatizo ya kiutendaji. Manufaa nyingine ya utafiti ni inaboresha maamuzi katika maisha ya kazi na manufaa ya mwisho ni inachangia maendeleo jamia ya jamii na teknolojia. Kwa kweli, utafiti ni jambo la muhimu katika jamii. Mara mingi huenda kwa mashule, kwa biashara, kwa afya na hata kwa jamii. Ndiposa ukaweze kupata kusaidia watu.

Kwa kweli, kuna aina nyingi za basi ila mimi nimeamua kutatua swalil a basi ambayo ni aina ya gari. Kwa kweli, basi ni aina ya gari ambayo hubeba watu wengi zaidi kuliko matatu. Kwenye matatu watu hubeba watu kumi, tisa ama kumi na nne. Ila kwenye basi hubeba watu thelathini kupanda. Kwa kweli, mara nyingi basi hutumika katika safari. Basi ni aina ya usafiri wa barabara. Basi hutumia barabara kusafirisha watu. Kwa mfano, kwenda hafla tofauti tofauti. Kwa mfano, watu wanapotoka nyumbani kupanda basi kwenda sokoni. Watu wanapopanda basi kusafiri kuenda likizo, wengine wanapanda basi kuenda kusherekea. Kwa mfano, katika jamii mtu anapoolewa kwa jamii nyingine ya mbali, watu wanafaa kwenda kutazama ambapo mtu huyo ilioa ama kuolewa. Katika hafla hiyo, watu wengi hutaka kuhudhuria sherehe hiyo. Kwa hivyo familia ambayo inapeleka mwanao huko kwenye jamii nyingine, kutafuta basi na kueka wanajamii ndiposa wakahudhurie sherehe hio. Kwa kweli basi ina manufaa mingi sana. Inatumika kama njia ya usafiri, pia basi inatumika kwa hafla tofauti. Shuleni watoto wanapotoka shuleni huletwa na basi hadi nyumbani. Basi ni njia ya usafiri ambayo ni bora ni ya kuaminika na ambayo kila mtu anaweza kulipa kwa sababu ina manufaa mengi na unapoketi haufinywi kama matatu pia. Basi nauli yake ni ya chini kabisa. Ninakumbuka nilipokuwa chuo kikuu niliishi mahali ambapo. Kwa kweli pahali hapo palikuwa mbali sana na shuleni. Kwa hivo kulikuwa na mabasi kadha wa kadha ambayo yalikuwa yanatutoa shuleni kutupeleka huko kwenye mtaa huo wa makongeni. Ilikuwa kama kilomita ishirini kutoka shuleni ila kila siku tulilipa nauli ya shilingi ishirini peke yake. Kwa kweli, usafiri wa basi ni wa hali ya kusaidia kuweka pesa zako kwa sababu utatumia nauli kidogo. Kuna basi tofauti tofauti, basi za kubeba watu, kule njiani ama za jamii, basi za shule, pia mabasi za kazini. Basi hizi ni tofauti kwa sababu basi ya jamii hutumia kubeba mtu yeyote anapokusafiri kwenda mahali pamoja hadi kwingine. Basi ya shule inawabeba walimu na wanafunzi peke yake. Basi ya chuo kikuu pia inawabeba watu wa chuo hicho na walimu wao. Kwa kweli, basi ni gari ya usafiri ambayo inasaidia watu wengi na inasaidia hata mashule, serikali na hata makazini. Basi la kazi haliwezi kubeba watu ambao hawafanyi kazi kwa kampuni hiyo. Kwa hivo kila basi ina matumizi yake, ila cha muhimu ni kwamba, basi inatumika katika usafiri.